Sherehe ini nayopendezwa nayo ni siku kuu ya krismasi kwa sababu huleta familia pamoja, furaha na pia na mshangao. Hupendeza kushiriki chakula, zawadi na mburudani ni wakati mzuri wa kushkuru, kufurahia mazungumzo ya karibu na kuunda kumbu kumbu nzuri na wapendwa.

Mahali pa kihistoria na ambako ningependa kutembea ni piramidi za Misri au mji wa zamani wa Roma. Sehemu kama hizi hunifunza kuhusu tamaduni za kale, historia ya binadamu na mafanikio ya watu wa zamani. Pia hutoa uzoefu wa kipekee kwa kuona historia ikichanganyika na mandhari ya kisasa.

Chakula ninachokula sana mchana ni mlo kamili, unaojumlisha wali au sima, mboga za kijani na protini kama nyama au samaki. Hii chakula ni lishe, hii chakula hunipa nguvu za kuendelea na kazi, hunisaidia kuwa makini na pia hunidumisha afya mwilini wakati wa mchana na pia katika maisha yangu kwa ujumla.

Juisi ya matunda ni nayoipenda zaidi ni ya machungwa kwa sababu nitamu ina vitamini si cha kwa wingi na pia unipa nguvu haraka. Unifurahisha, uniburudisha, unifanya nijisikie safi, hai na pia nirahisi kunywa haswa wakati wa asubui au mchana ilikuongeza nguvu mwilini.

Nimewahi kusafiri kwa ndege, safari hii ilinifurahisha kwa kasi na urahisi wa kufika mahali mbali, nilifurahia mandhari kutoka juu, nilifurahia utulivu wa anga na pia uzoefu wa kipekee wa kusafiri ulioharakishwa, jambo lililonifanya nijisikie mshangao na furaha.

Ndiyo, inatumia video kwa mawasiliano, ili kueleza mawazo kwa wazi kushirikiana na wenzangu na kushugulikia mikutano ya mbali. Video husaidia kuelewa vizuri zaidi, huonyesha pia hisia au maelezo ya kina na kufanya pia mawasiliano kuwa ya moja kwa moja na yenye ufanisi zaidi.

Kinywaji baridi ambayo naweza sema kuwa napenda ni maji baridi au juisi yenye matunda, hunipa unyevu unyevu, hunisaidia kupunguza kiu na pia kunifanya nijisikie vizuri hasa wakati wa joto. Pia mimi hupendezwa na vinywaji vyenye ladhaa laini na ladhaa safi wakati wa mapumziko au chakula.

Wakati wa jua kali napenda kukaa kivulini, napenda pia kuunywa maji ya kutosha, napia kuvaa nguo nye pesi, napenda kufanya shuguli tulivu ndani, kwa kusoma, kusikiliza muziki, napia kupumzika ile kuepuka uchovu, napia jasho kupita kiasi mwilini. Hivi ndivyo ni naviofanya wakati wajua.

Wakati kuna msongo wa kazi mimi hupanga kazi kwa kipaombele nagawanya muda vizuri na na pia nashughulikia kazi moja baada ya nyingine. Pia mimi huchukua mapumziko madogo natumia pia mbinu za kupumua au kutafakari na kuwasiliana pia na wenzangu ili kupata msaada na kuhakikisha kila kitu kinakamilika kwa utulivu na ufanisi.

Mara nyingi wikendi mimi hupumzika na kufanya shughuli za burudani naweza pia kufanya mazoezi nyumbani pia natumia muda na familia au marafiki tuweze kusoma vitabu kutazama filamu au kutembelea maeneo tulivu pia napenda kupanga shughuli zangu za wiki ijayo ili kuweza kuanza wiki mpya kwa mpangilio pia mzuri.

Ndio, nimewahi kununua tikiti kwa matukio kama tamasha la muziki ama sinema. Hii ilinisaidia kuhakikisha nafasi yangu, kuingia kwa urahisi na pia kufurahia matukio hayo bila msongamano au usumbufu wowote. Huku niliweza kupata burudani na pia uzoefu wa kipekee.

Kampuni ya teknolojia ninayothamini ni Apple kwa sababu inaunda bidhaa za ubunifu, urahisi kutumia na pia zenye ubora wa juu. Pia hutoa suluhisho za kipekee za mawasiliano, za kazi, za burudani huku ikichangia katika maendeleo ya teknolojia kwa mtazamo wa ubunifu na ubora endelevu.

Ninashugulikia kazi za dharura kwa kukaa kumtulivu kwanza kuzingatia kipa umbele na pia kufanya maamuzi ya haraka na pia yanye makini unaoitajika. Mimi najitahidi kutatua matatizo kwa araka kuwasiliana na wenzangu au mamlaka usika na pia kuhakikisha kuwa usalama kabla ya kumaliza kazi hiyo kwa ufanisi.

Ningependa kutembelea mji wa Tokyo, Japani kwa sababu unaunganisha teknolojia ya kisasa, utamaduni wa kipekee na pia mandhari ya kuvutia. Mimi natoa fursa ya kujifunza historia kula vya kipekee na kuona maendeleo ya kisasa yanayo changanyika na mila na desturi za jadi.

Kwa siku mimi hutumia takriban wa masaa sita ama saba, mimi hutumia sehemu kubwa ya mtandao sio tu kwa kucheza ama kuangalia video, bali pia kwa masomo, kazi na pia kuwasiliana. Mimi huwasiliana na marafiki, mimi huwasiliana na familia na pia watu wa kazi. Hii ndio sehemu pia nayo ninayo tumia kwa burudani, pia muziki na pia mitandao ya kijamii.

Wakati wabaridi kali napenda kuvaa nguo ze nye joto, kasha vazi lajuu na miwani inayofaa, pia mimi napumzika ndani nanywa vinywaji moto moto kama chai, uji, kahawa, pia nasoma vitabu kwa sana na weza pia kusikiliza haina mbalimbali ya muziki tulivu na kufanya pia mazoezi mepesi ilikudumisha joto mwilini na hali tulivu.

Mimi ningependa sana paka kushinda mbwa kwa sababu paka ni mnyama mtulivu, ni mnyama anayejua kujisafisha na ni mnyama mwenye upendo wa kipeke. Huonyesha urafiki kwa njia yao, hunipa faraja na pia husaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pia ni rahisi kuwalea, pia huleta furaha nyumbani na kupunguza wanyama kama panya.

Nashugulikia wateja kwa heshima, kwa ustadi wa mawasiliano na pia kwa subira na hakikisha kuwa nimewaskiliza kwa makini, nimeelewa mahitaji yao, nimeweza pia kutoa solution sahihi na pia naweza kufuatilia mlalamiko au mapendekezo yao ili kuhakikisha kuwa wameridhika na huduma au bidhaa zinazotolewa.

Ninapenda kuandika kuliko kuongea kwa sababu hunipamuda kueza kupanga mawazo kwa utulivu na kueleza kwa wazi bila kuchanganya ama bila kutoeleweka. Mimi hupenda kuandika na inanisaidia kueleza hisia na mawazo kwa kina zaidi ingawa pia ninafurahia kuongea pale panapohitajika mawasiliano ya haraka.

Ninahisi kuwa uwasilisho ni muhimu lakini mara nyingine ni changamoto. Ufurahisha pale ninapokuwa tayari kwa kuwa hutoa nafasi ya kueleza mawazo, kuonyesha ujuzi na pia kuwasiliana na wengine kwa wazi. Hata hivyo wasilisho inaweza kuleta wasiwasi, pale hayajapangwa vizuri mawazo na wakati msikilizaji ni mkubwa.

Utaratibu wangu wa kahawa huwa huanza asubuhi ambapo mimi huwa napika kahawa yangu na kuiandaa kikombe cha kahawa safi. Baada ya hapo mimi hunywa hatua kwa hatua huko nikipumzika kidogo au kupanga shughuli za siku. Pia napenda kunywa kahawa mara moja au mbili mchana huku nikiongeza umakini na nguvu mwilini.

Kinacho nifanya nicheke ni kuona vitu vya kuchekesha kama vichekesho wa hadithi za kuchekesha pamoja na wakati na marafiki au familia wakicheka Pia ucheko ujitokeza kutokana na mafanikio madogo kejeli ya hila ya kirafiki au hali zisizo za kawaida zinazo fanya mtu wajisikie furaha na mshangao.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia ni kupika chakula chenye muda mrefu wa maandalizi. Hasa pale ninapokuwa na shughuli nyingi na kutokea kutoka kazini nikiwa nimechoka. Pia hupunguza muda wangu wa kupumzika na kuweza kufanya pia mazoezi au mambo mengine. Ingawa nifanye kazi hiyo kwa lazima kuhakikisha familia inapata huduma na chakula cha wakati.

Mkate ninaoupenda zaidi ni mkate wa kawaida wa ngano, white bread na napenda sana mkate ya festive, kampuni hiyo inaitwa festive kwa sababu mkate ya huwa laini, rahisi kuliwa na pia inaendana pia na chakula chochote. Hunipa nguvu kwa haraka na inaniwezesha, inaweza kuandaliwa pia kwa haraka na kupendeza kunywa au kula asubuhi mchana wakati wa mapumziko.

Ninasaidia kulinda mazingira kwa kukupunguza taka kuchagua kutumia bidhaa zinazoweza kurudiwa na kuwacha kuchoma au kutupa uchafu ovyo. Pia napanda miti na pia natumia maji na umeme kwa akiba na kuhamasisha wengine kuhifadhi mazingira ili kudumisha afya ya dunia na ustawi wa vizazi vijavyo.

Napenda zaidi kutazama michezo, ingawa pia ningependelea kucheza mara kwa mara. Kutazama pia unipa burudani, napia unifundisha mbinu, huku kucheza kuna nisaidia kufanya mazoezi na kubore sha afya ya mwili na akili. Tunapo weza kutizama, tunaweza kutazama kwa tukiwa watu wengi, napia inasaidia katika kujenga mausiano mbali mbali, napia tunaweza kupenda na zaidi, tunapo tizama.

Changamoto nyingi ninazo kutana nazo kazini ni shinikizo la muda. Kazi nyingi kwa wakati moja na changamoto za mawasiliano na wenzangu. Pia ni pamoja na kukabiliana na mabadiliko ghafla vifaa visivyofaa nakutokuelewana kuhusu malengo au taratibu. Jambo linalohitaji nidhamu na utatuzi wa haraka.

Hali ya hewa leo huku niliko ni joto la wastani na pia kuna uwezekano wa mawingu na mvua nyepesi sehemu ndogo hasa wakati wa alasiri. Joto la siku linaendelea kuwa la wastani na hewa pia inaweza kuwa mawinguni mwanzoni kabla ya kupoa.

Mimi napenda mtaa wangu kwa sababu ina utulivu na watu wake ni wakarimu watu pia hawako katika dini moja wote wako katika dini tofauti tofauti na tunajaribu kuishi kwa upendo Kuna ushirikiano mzuri pia na majirani wakati tunaongelea usalama na pia kuna huduma muhimu pia zinapatika na karibu.

Nina pendelea ugali kuliko hali kwa sababu unishibisha zaidi unipanguvu kwa muda mrefu Pia ni chakula cha jadi kinachoendana vizuri na mboga au nyama na pia unikumbusha nyumbani na tamaduni zetu wali sana sana inashika tumbo vizuri wali pia nilishe bora pia wali uneza kula na vitu vingi sana.

Mara nyingi mimi ni mtu wa kuwahi, mimi ni mtu napenda kuamka na kufanya mambo yangu kwa mapema, ili niweze kupanga muda yangu vizuri na kuheshimu ratiba niliyopewa. Kuwahi hunisaidia kuepuka msongo wa mawazo na kujianda mapema na kufanya mambo kwa utulivu na kwa ufanisi unaotakikana bila haraka ama usumbufu.

Mimi natumia simu yangu zaidi katika mawasiliano na kupata taarifa. Natumia kupiga simu, kutuma ujumbe na pia natumia mitandao ya kijamii na pia katika kusoma habari. Pia mimi hutumia kuweza kupanga ratiba, masomo na pia burudani ndogo kama kusikiliza mziki au kutazama video.

Kitendo cha wema niliwai fanya ni kumsaidia mtu aliyekuwa na shida kwa kumpa msaada na kumtia moyo. Nimewahi kuwasaidia pia jirani au marafiki bila kutarajia malipo yote na ilinifanya nijisikie furaha na amani sana moyo ni mwangu. Nimefanya vitendo vingi vya wema na nashukuru mungu na nahitaji mungu ndiye atakaye nilipa.

Kama sio nyumbani, mimi nina hoteli maalum ya kula vyakula tofauti tofauti. Kama ni chipsi na kuku, najua mahali naenda kula. Kama ni vyakula kama chapati, maharagwe, wali, najua mahali maalum pakwenda. Na pia kama ni biriani, kama ni pilau, pia ni na mahali maalum ambayo najua naweza kupata kwa bei nafuu na pia chakula bora.

Kila asubuhi mimi huamuka mapema naweza kuosha uso na nanywa wa maji kisha nafanya maz0ezi mepesi na kutafakari kidogo najiandaa kwa kahawa au chai na kupanga shughuli zangu za siku. Nafanya utaratibu huu na unanisaidia kuanza siku nikiwa mtulivu na mwenye nguvu.

Ninapostarehe mimi hufanya mambo yanayonifanya nijisikie mtulivu na mwenye furaha Hii ni pamoja na kusikiliza muziki, kutazama filamu au mandhari, kufanya pia mazoezi, kulala kwa kutosha na pia kutumia muda na familia au marafiki. Napenda pia kutafakari na kusoma pia vitabu vinavyonifurahisha.

Wakati mkuu wa mpira wa beziboli ni pale timu inaposhambulia au mpira ukiwa kwenye hatua muhimu ya mchezo kama basi ya mwisho ya roundi au pale timu inapo hitaji kupata point muhimu ili iweze kushinda Wakati wa mshangao nguvu nyingi umakini mkubwa kwa wachezaji na pia kwa mashabiki.

Ninapenda kufanya mambo rahisi na marafiki kama kuzungumza kucheka na kushirikiana shuguli za burudani Pia mimi hufurahia kutazama michezo au filamu kula pamoja na pia kutembea muda huu huimarisha urafiki huondoa msongo wa mawazo na kuleta furaha tele.

Tunda la kupendeza ambalo nalipenda ni embe, embe kwa sababu huwa tamu zaidi na hukua eneo mengi zaidi, embe huwa laini, embe pia huwa na juisi nyingi, hupendeza sana kulwa pekee yake au kama sehemu ya juisi na vyakula vingine. Huku pia likinipa virutubisho na nguvu mwilini.

Rangi yangu ya kupendeza zaidi ni blue ni kwa sababu inanipa utulivu, amani na hisia nzuri. Unaweza kuona, ukiangalia anga wakati ambapo mawingu yamepungua na pia unaweza kuiona kwenye bahari. Huwa ishara ya utulivu, ishara ya anga safi, ishara ya kuhamasisha pia fikra chanya.

Ndiyo, napenda kupiga picha kwa sababu inanisaidia kuhifadhi kumbukumbu na pia kuona uzuri wa mazingira kwa mtazamo tofauti kupiga picha kuna niruhusu kuwa mbunifu, kuzingatia maelezo madogo na pia kushiriki hadithi kupitia picha tofauti. Picha ni njia muhimu sana ya kuweza kukumbuka ni njia nzuri ya kuweza kutupa furaha.

Ndiyo, nimewahi kulima kwa kufanya kazi kama kupanda mboga au mimea midogo, uzoefu kama huu ulikuwa wakujifunza na kufurahisha, ulinifundisha ni dhamu, uvumilivu na umuhimu wakuweza kushirikiana na maumbile ilikuweza kupata mavuno mazuri.

Asubuhi hii niliamuka mapema sana kabla ya alfajiri, niliyamuka ile niweze kufanya kazi, kazi ambayo inaweza kunisaidia katika kujikimu, kifedha na kimaisha na baada ya hapo nimeweza pia kutayarisha staftahi, nimeweza kutayarisha staftahi nzito ambayo itanipa nguvu ya kuanza siku yangu.

Kazi ninayoithamini zaidi ni ile inayohusisha msaada kwa wengine na ubunifu kama vile kufundisha au kushughulikia miradi ya kijamii. Kazi hiyo hutoa maridhiyo inachangia pia maendeleo na pia huniwezesha kutumia ujuzi wangu kwa manufaa ya wengine na pia kwa manufaa ya jamii kwa ujumla.

Mara nyingi mimi hukaa mpaka saa nne za usiku Sipendi kupitisha masaa kama haya. Kama ninashuguli ambayo ningependa kufanya Naona ni hiari niamke usiku. Niamke usiku wa saa saba ama saa nane Ndiposa niweze kufanya mambo yangu wakati kila mtu amelala ili nisiweze kusumbuliwa na nifanye kazi nzuri.

Ndiyo napenda kupika na hisi kupika ni njia nzuri ya kutumia muda na ni njia nzuri ya kuweza kuhakikisha kuwa unapata lishe bora na unapochukua hiyo hatua inamaanisha ya kuwa unaanza kuangalia afya yako mapema na unapoangalia afya yako mapema, unapata maisha unayoishi, yanakuwa mazuri zaidi na yanakuwa hayana magonjwa mengi.

Harufu ninazo zipenda zaidi ni harufu ya chakula, chakula ambayo nimepika, ambayo nitamu, ambayo inaproteini, pia napenda harufu ya manukato, napenda kutumia manukato sana hasa marashi, napenda marashi za kiarabu sana sana kwa nihunukia vizuri na inakumbukumbu nzuri sana.

Hali ya hewa ambayo naipenda zaidi ni ile hali ya wastani, hali ambayo hakuna mvua nyingi, hakuna baridi nyingi, hakuna pia joto nyingi. Hii ni hali ambayo naweza kuvumilia vizuri na naweza pia kua na utulivu zaidi na naweza pia kufanya mambo yangu vizuri na pia hali kama hii pia inafanya mimea kunawiri bora zaidi.

Mara nyingi mimi hupenda kufanya kazi peke yangu, hasa wakati mimi ndiyo ninae ujuzi, lakini wakati kazi ni kubwa mimi hua na hiari ya kufanya kazi na wengine na wataalamu wengine, tunaweza kusaidiana ili tuweze kugawanya kazi hii na kwa vile kila mtu ana ujuzi wake, kila mtu anafanya kazi jinsi inavyotakikana kwa ustudy na ufanisi mkubwa.

Ndio napenda sana kusafiri na ramani ama GPS kwa vile sio mara nyingi ambayo naelewa mahali naenda, Mara nyingi mimi hufanya kazi mahali ambako hakuna watu wengi, mahali ambako ni huko mashinani kabisa na ninapotumia ramani inanirahisishia kufika hapo na naweza pia kufika kwa njia ambayo ni safe na njia bora zaidi kwa zile ambazo zimetajwa.

Ndiyo napenda kutembea kwa miguu, mimi napenda kutembelea kwa miguu kwa sababu naona inaboresha afya ya mwili, pia inafanya miguu kuwa na nguvu zaidi, na pia inafanya misuli pia inaweza kukua, na inafanya pia damu inaweza kutembea mwilini kote, na pia inasaidia moyo, mapafu, na kutembea kwa miguu kunasaidia sana na ni njia nzuri ya kueza kujikimu kiafya.

Nahitaji sana kuimarisha ujuzi wangu katika wahandisi, wahandisi pande ya umeme, unapata ya kuwa wahandisi pande ya umeme ni field ambayo ni kubwa sana na inahitaji niweze kuboresha pande tofauti kama pande wa elektroniki, kuna pande ya solar wakati ambapo tunatumia jua kupata umeme, kuna pia mambo mengine tofauti.

Napendelea sana mfumo wa android kwa sababu ni rahisi kutumia na ni watu wengi pia wanatumia na pia wanajituma sana katika kututengenezea application nzuri pia ina uhuru wa kubinafisishisha na una aina nyingi za programu na vifaa vinavyopatikana kwa gharama tofauti pia huruhusu mtumiaji kuthibiti simu yake kwa urahisi kulingana na maitaji yake.

Nikiwa nyumbani na nipo na furaha, mimi hucheka na wenzangu, mimi hupeana hadithi aina nyingi, mimi huona televishini ama runinga mara nyingi, mimi pia huwa mnadhifu mara nyingi, mimi pia huweza kusaidia pale nyumbani na huweza kufanya mambo mingi sana. Ninapofuraha pia mimi hucheza, udensi na hushiriki mambo mingi ya furaha.

Kawaida yangu mimi hulala masaa nane mpaka kumi. Hai haya ni masaa mazuri sana kupumzisha mwili na akili na pia kuweza kuamka ukiwa bora zaidi, mwenye nguvu zaidi na unaweza pia kuanza kazi yako na kuifanya vyema zaidi. Kama pale ambapo umechelewa kulala kazi hua haifanywi jinsi inavyofaa.

Zana za digiti ninazotumia kila siku ni pamoja na simu ya mkononi, pamoja na kompyuta ama laptop, barua pepe na programu za mawasiliano kama WhatsApp au Teams. Pia hutumia kalenda kidigiti, programu za kuhifadhi kumbu kumbu na zana za kufuatilia kazi au masomo ili kuboresha ufanisi wa kila siku.

Tabia ya watu ambayo inanichukiza zaidi ni pale ambapo watu hujifanya kuwa wazuri, lakini watu kama hawa huja na kukugeukia mara moja. Sipendi watu kama hawa, watu ambao hawana msimamo, watu ambao huwezi shirikiana nao kufanya jambo lolote, watu wanaojiona kuwa bora zaidi na hawana ubora wowote.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video mara nyingi, michezo ya video ni michezo ambayo pia unaezacheza mtandaoni na watu wengine walio katika sehemu tofauti tofauti na inasaidia katika kuleta watu pamoja, kuimarisha upendo, kuimarisha pia kusaidiana na pia kuimarisha urafiki na ufamilia.

Ndiyo, napenda kucheza sana na watoto, kucheza na watoto kunawasaidia kukua, kunatusaidia pia sisi wakubwa kueza kuelewa, wanayofikiria, kueza kuona malengo yao katika maisha, pia katika kucheza tunaweza kufunza maadili, maalum na ni njia nzuri ya watoto kueza kujifunza, kupitia kwa watu wakubo.